Ninaenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki. Kwa kawaida, huu huthuria ibada ya kanisani kila jumapili ambapo unapata nafasi ya kuabudu, kusikiliza mafundisho ya kiroho na kushirikiana na waumini wengine. Ibada hunisaidia kuimarisha imani yangu kupata amani ya moyo na kujifunza maadili mema ya nayo niongoza katika maisha ya kila siku. Pia, wakati mwingine huenda kanisani siku ya jumamosi kwa ajili ya kesha katika kesha tunatumia muda mrefu kuomba, kuimba, nyimbo za sifa na kuabudu pamoja na kutafakari juu ya maisha na husiano wangu na mungu Kesha hunipa nafasi ya kujithamini, kuomba msaada na mwongozo na kuimarisha imani yangu zaidi Kwa jumla, kuenda kanisani mara kwa mara ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kiroho na huni saidia kuishi maisha yenye mwelekeo mzuri na matumaini.

Napendelea sana kuvaa aina mbalimbali za viatu kulingana na mazingira na shughuli ninazofanya. Kwa ujumla, napenda viatu vya michezo, viatu vya kisigino kirefu, na viatu vya wazi kama ilivio sandali kwa sababu kila aina ina umuhimu wake. Viatu vya michezo ndizo ninazopendelea zaidi kwa matumizi ya kila siku. Ni rahisi kuvaa vinatoa faraja na vinafaa kwa matembezi. Kazi zisizo rasmi au safari ndefu. Hunifanya nijisikie huru na kuniruhusu kufanya shughuli zangu bila kuchoka haraka. Viatu vya kisigino kirefu, mi huzivaa hasa ninapohudhuria hafla mahali mko kwa sherehe, mikutano ya kikazi au matukio rasmi. Hunipa muonekano wa kifahari na kuongeza kujiamini. Ingawa havina faraja sana kama viatu ya michezo, hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mvuto. Hasa, ninavyo, wakati ninapohudhuria kanisa. Viatu vya wazi au sandali, mi hupenda zaidi wakati wa hali ya hewa ya joto. Ni nyepisi, rahisi kuvaa na vinafaa kwa matembezi mafupi, mapumziko au nikiwa nyumbani. Hunipa hisia ya utulivu na uhuru Kwa ujumla napenda viatu vya michezo, viatu vya kisigino kirefu na viatu vya wazi kwa sababu hunipa uhuru wa kuchagua viatu vinavyo lingana na tukio Hali ya hewa na mahitaji yangu ya kila siku.

Napenda sana kufaa nguo aina ya magauni kwa sababu unifanya nijisikie mrembo na mwenye kujiamini. Napendelea magauni mafupi na marefu kulingana na tukio au mahali ninapoenda. Magauni mafupi unifanya nijisike huru na yanafaa kwa matembezi. Mikutano isio rasmi au hafla ya kawaida ilihali magauni marefu yanafaa zaidi kwa hafla rasmi na unipa muonekano wa kifahari. Pia napenda sana magauni ya kukaa moja kwa moja yaani ile magauni inayoubana mwili wangu Kwa sababu huonyesha vizuri maumbo yangu ya mwili aina hii ya nguo unifanya nionekane nadhifu, maridadi na mwenye kupendeza na kuvutia zaidi, Zaidi ya hayo magauni unirahisishia kuchagua mavazi kwa sababu ni rahisi kuyaunganisha na viatu kama visigino virefu, sandali au viatu za michezo kulingana na mitindo ninaotaka kwa ujumla, ninapenda kufaa magauni kwa sababu unifanya nionekane mzuri na inaweza kuwa pia inaongeza kujiamini na unipa huru wa kuchagua mitindo tofauti inayolingana na hisia na mazingira yangu.

Napiga picha mara nyingi sana kila siku. Kwani ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na njia nzuri ya kuhifadhi kumbukumbu. Kwa mfano, napiga picha nikiwa nyumbani, nikitoka kazini, nikitoka kufanya kazi zangu, nikitembea sehemu mbali mbali. Hii inanifanya niunekane mzuri katika kumbukumbu na pia kuniruhusu kushiriki picha hizi na familia marafiki au kwenye mitandao ya kijamii kwa kawaida napiga picha takribani hizi mara kumi au zaidi kwa siku kulingana na hali na shughuli ninazofanya. Wakati mwingine ni picha za muonekano wangu, wakati mwingine ni picha za sehemu nzuri au matukio yanayonivutia, mara nyingine ni picha ya chakula nilichokila, kupika picha si tu huchangia kuunda kumbukumbu, bali pia hunisaidia kuonyesha mtindo wangu. Hisia zangu na jinsi ninavyopenda kuhishi maisha yangu kwa furaha na urembo. Naeza sema napenda kupiga picha kwa sababu huniruhusu kujieleza kihisia na kimaisha. Hii pia hunisaidia kuchiamini. Kwani kila picha ni fursa ya kukuonyesha ubora wangu na mitindo ninayoipenda. Kutoka mavazi, hadi viatu na pia makini na mitindo wangu wa jumla. Kupiga picha sehemu ya furaha yangu ya kila siku. Na ni jambo ambalo siezi kuwacha sana sana pia ninapopika chakula changu, cha mchana, asubuhi napiga picha.

Napenda kununua vitu katika sehemu mbali mbali kulingana na aina ya bidhaa ninazohitaji. So mara nyingi huwa naenda duka kubwa la vyakula na bidhaa mbali mbali inayo julikana kama supermarket kwa ajili ya bidhaa za kila siku kwani ni rahisi na zinapatikana zote sehemu moja. Pia napenda kufanya manunuzi mtandaoni kwenye tovuti kama jumia hau kilimol hasa wakati ninatafuta bidhaa mahalumu au zinazo kuwa na punguzo. Wakati mwingine pia upenda kwenda sokoni kwani sukoni hupewa bidhaa za asili au zile ambazo ni za kipekee kama utapata nyanya, utapata kitunguu na kule, utapata viazi. Na mara nyingine unaweza kupata bei nafuu Kwa hiyo manunuzi yangu ni mchanganyiko wa urahisi uchunguzi wa bei na pia kupata bidhaa maalum kulingana na mahitaji yangu.

Siwezi sema kwamba napenda kulala mapema Napia siwezi sema napenda kuamka na juwa ile sana So mimi ni mtu wa usiku zaidi hivyo sipendi kuamka mapema asubuhi Kwa kawaida napendelea kufanya kazi kujifunza au kufanya shughuli mbali mbali usiku wakati wengine wanapumzika Kua mka mapema kwangu huwa ni changamoto na mara nyingi na jisikia ni nendelea vizuri zaidi na nikua na utulivu wa usiku. Kwa hiyo, badala ya kuanza siku zangu mapema, ninge pendelea kutumia muda wangu wa usiku kufanya mambo muhimu na kufurahia utulivu ambao unakuja na saa hizo za usiku. Alafu naweza kuamka badae, lakini siwezi lala mapema.

Ninge penda kufikia katika kiwango cha juu sana kwa ufanisi wangu. Lengo langu katika kazi ni kufikia kiwango cha juu cha ufanisi na kujitokeza kama mtaalamu wenye ujuzi mkubwa katika taaluma yangu. Napenda kuendelea kujifunza, kukuza ujuzi wangu na kuchukua na fasi ya uonguzi au ma jukumu makubwa zaidi siku za usoni. Mbali na mafanikio katika kazi, ndoto yangu ni kuanzisha biashara yangu binafsi ilikuwa na kipato cha ziada na kujitagemea kiuchumu. Pia ningependa kununua gari langu mwenyewe ambalo litaniwezisha kuwa huru katika usafiri na kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo, malengo yangu ni kumchanga nyiko wa mendeleo ya kita aluma, uwekezaji binafsi na kuridhika binafsi katika maisha yangu.

Ninapo tazama nje kutoka dirisha ni mwangu, mara nyingi vitu ninavyona ni kuna mchanganyiko wa miti, majengo, barabara watu wakipita, na pia mara nyingi magari upita. Na kila wakati kuna maisha yanayo indelea. Napenda sana kutazama nje wakati wa jioni. Hasa wakati jua linapoinuka taratibu kuelekea machweo. Rangi ya anga, ubadilika, ikijumuisha rangi ya dhahabu, waridi na samawati. Miti pia hubadilika kulingana na msimu wakati wa mvua hubeba majani mabichi na baada ya jua kushuka kunakua na umivunivu wa majani unaangaza hali ya hewa ya leo ni ni mawingu inashilia kwamba mbua itanyesha na napenda kuona matukio kama haya kwani unifanya nihisi utulivu Zaidi ya hayo napenda sana sana na mara nyingi mawazo yangu ya ubunifu uanza kuzunguka nikitazama mandhari ya nje. Mandharo haya ni kama dirisha na fikra zangu nikijuliza juu ya maisha, furaha na ndoto zangu.

Sana sana napenda zaidi majira ya mvua, kwani mvua ni wakati mzuri wa utulivu na furaha. Hali ya hewa ya mvua hunifanya nijisikie amani na kuondoa mzongo wa mawazo. Hewa hua safi, vumbi vinaondoka na kila sehemu ya mazingira hubadilika kuwa kijani na hai. Mimea humea kwa wingi kwa wakati huu chakula kilichopandwa shambani hubariki vizuri Jambo ambalo linanifanya nijisikie furaha na kushukuru kwa wingi wa mazao Napenda kutembea nje wakati wa mvua nikifurahia harufu ya udongo Unaochanua na sauti ya mvua inavyopiga paa au majani Majira haya pia ni mazuri kwa shughuli za pwani Napenda sana kutembea kule maeneo ya pwani na kuogelea kwenye bahari nikifurahia upepo wa baharini, sauti ya mawimbi na wingu linalo pamba anga. Wakati wa jioni jua linapozama taratibu, rangi ya anga hubadilika kuwa dhahabu, waridi na samawati. Na hii hunipa nafasi ya kufikiria maisha, ndoto na mipango yangu ya badaye. Kwa kweli, majira ya mvua ni zaidi ya hali ya hewa kwangu ni wakati wa kufurahia urembo wa asili kutafakari na kufanya shughuli zinazoongeza furaha na utulivu. Hii ni sababu ya kwa nini huwa ni majira ninavyopenda zaidi. Kwani yanachanganya mandhari mazuri, rotuba ya ardhi, furaha ya maji na nafasi ya kupata nguvu za kiroho na kiakili.

Kwanza kabisa, ningeanza kwa kumwambia mtu anayeanza kazi mpya kuwa kujifunza ni jambo la msingi kabisa. Hakuna mtu anayejua kila kitu mara moja na ni kawaida kuhisi kuchanganyikiwa mwanzoni. Hivyo basi, ni muhimu kuwa na moyo wa kuuliza maswali, kufuatilia jinsi mambo yanavyofanya na kuonyesha hamu ya kujifunza. Usijione kama unajibu vibaya au unajua kidogo. Kila mtu anapita hatua hii mwanzoni. Kujifunza kwa bidii na kwa udhubutu kutakuwezesha kuelewa mazingira yako na kuonyesha bidii yako kwa wenzako na wakuu. Ya pili, ningeonyesha umuhimu wa kujenga maadili mazuri kazini. Ya tatu, ni kuwa na malengo wazi. Mtu anayeanza kazi, lazima ajiulize anataka kufanikisha nini? Malengo haya yanaweza kuwa ya kujifunza zaidi. Ya nne, ningemshauri pia kuwa na mtazamo chanya na uvumilivu. Ya tano ni kujenga uhusiano mzuri kazini ni muhimu sana heshima kwa wenzako, wasaidizi na pia kushirikiana kwa moyo mmoja kujenga mazingira mazuri Ukijenga mitandao hii mwanzoni itakusaidia Si kwa kufanya kazi tu bora bali pia kuunda fursa za maendeleo ya baadae ya mwisho ningemshauri pia kujibadilisha ama kuwa mtu mwenye tayari kuwa na kufanya mabadiliko Kila kampuni ina utamaduni wake na kila nafasi inahitaji ina mahitaji yake kuwa tayari kubadilika, kuchukua mapendekezo na kujaribu njia mpya ya mwisho kabisa ningesema aweze kufurahia safari yake Kila siku, kazini ni fursa ya kujifunza, kuboresha ujuzi wako na kujenga hadhi yako usichu Usichukulie ile changamoto au vikwazo kama vizuizi, bali kama masomo yanayokusaidia kukua. Furaha katika kazi hufanya maisha yako, kuwa bora na kina kuongeza nguvu ya kuendelea mbele. So kwa kifupi, ningependa kusema ya kwanza ni kujifunza kwa bidii, kujenga maadili mazuri, kueka malengo, kuwa na mtazamo chanya na uvumilivu, kujenga uhusiano mzuri, kujibadilisha pale unapohitajika na ya mwisho ni kukuwa kufurahia safari yako. Ukizingatia haya, hakuna shaka utapata mafanikio na kufanikisha malengo yako, binafsi na yale ya kampuni unayofanyia kazi.

Ndio napenda sana chakula cha haraka hasa viazi karai vinavyochomwa na kuku. Chakula cha haraka si tu kwa sababu ni kitamu bali pia ni rahisi na kinapatika na haraka hasa wakati mtu anakuwa na shughuli nyingi au hajui atakula nini. Napenda jinsi chakula hiki kinachopangwa, rangi zake na kinavyovutia, harufu ya kukaangwa na ladha ya mchanganyiko wa nyama na karanga. Zaidi ya viazi, napenda pia pizza, napenda bageri na viazi vikata vipya vilivyo chomwa. Chakula hiki kinanifanya nijisikie furaha mara moja na mara nyingi huwa sehemu ya muda mzuri na marafiki. Au familia Chakula cha haraka pia ni sehemu ya mtindo wa maisha wa sasa watu wengi wanapenda kwenda mikahawa ya haraka pale wanapokuwa na muda mfupi au wakati wa pikiniki na watoto ama na familia Hii ni sababu nyingine kwa nini napenda chakula hiki ni rahisi kuipata, ni ladha nzuri na mara nyingine ni njia kufurahia maisha bila shabishi yoyote. Hata hivyo, napenda pia kuzingatia uwiano wa lishe, ingawa chakula cha haraka ni kitamu sana, ni muhimu kula vyakula venye afia mara nyingine Kwa hiyo, napenda kuchanganya chakula cha haraka na mboga au matunda wakati mwingine. Hii inanifanya nijisikie vizuri lakini pia nifurahie ladha ya chakula cha haraka pia kuwa dhili afya yangu. Iwa kifupi, chakula cha haraka ni sehemu ya furaha yangu napenda viazi vilivyochomwa na kuku, pia pizza na bagiri na mara nyingine ni njia ya kushirikiana na familia au marafiki. Kwa kweli ni moja ya mapenzi yangu makubwa.

Ndiyo huwa napiga kura. Nilipiga kura kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili kumi na saba na ni tukio ambalo nilibeba moyoni mwangu kwa furaha na mshangao mkubwa. Nilijua kuwa kupiga kura ni zaidi ya haki ya raia. Ni wajibu wa kila moja wetu kushiriki katika uongozi wa taifa letu. Nilijifunza kwamba kila kura ata ile ya mtu mmoja ina nguvu ya kuleta mabadiliko makubwa na hiyo nilihisi kuwa mchango wangu ni muhimu. Nilipiga kura tena mwaka 1222 na kila mara nilijifunza zaidi kuhusu jinsi mfumo wa uchaguzi unavyofanya kazi. Umuhimu wa kufahamu wagombea na sera zao na pia jinsi ya kufanya maamuzi sahihi kwa taifa. Kila kura ninayoipiga, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato wa maendeleo na kunijenga zaidi kimaisha na kimaadili. Kupiga kura si tu shughuli ya kidemokrasia, bali ni nafasi ya kutimiza wajibu wangu kama raia wa nchi yangu. Hata hivyo kwa sasa, nangoja kupiga kura mwaka 1227. Nangoja kwa sababu nataka kuwa na uelewa mzuri zaidi wa maswala ya taifa, sera za wagombea na namna kila kiongozi anavyoweza kuleta maendeleo chanya. Nangoja pia kwa kuwa nataka kuwa tayari kimaisha na kiajili ili kuchagua kwa busara na kwa umakini kupiga kura si jambo la haraka ni jambo la kuchukulia kwa uzito kwani matokeo yake huadhiri maisha ya kila raia na maendeleo ya taifa nzima. Kupiga kura kunanifanya nihisi kuwa nina sauti na kwamba mchango wangu una maana. Kila kura ni hatua ya kuimarisha demokrasia na kuhakikisha kuwa viongozi wanawajibika. Nangoja mwaka 1227 nikiwa tayari kiakili kibiashara na kiajili ili kuchangia kwa busara katika maendeleo ya taifa, kupiga kura ni njia yetu ya kuunda taifa lenye haki, wajibikaji na maendeleo na ni jambo ambalo kila raia anapaswa kulidhamini na kuliheshimu.

Mara mingi nakaa hadi saa nane za usiku. Hii ni kwa sababu napenda kutumia muda huo kupumzika baada ya shughuli za mchana na kujianda kwa siku inayofuata. Saa hizi za usiku hunipa nafasi ya kutulia, kuandika mawazo yangu, au kufanya mambo madogo ya kujifurahisha kama kusoma, kusikiliza muziki, au kuangalia baadhi ya vipindi vya televisheni. Kusalia hadi saa nane pia inanifanya nijisikie kuwa na muda wa kutosha wa kufanya mambo yangu binafsi bila usumbufu wowote ni wakati mzuri wakupanga mambo yangu ya kesho, kufikiri kuzhusu malengo yangu na hata kuandaa ratba yangu. Hali hii ya utulivu wa usiku hunipa hisia za amani na hufanya nikiwa tayari kwa shughuli za kesho Pia huu wakati pia ni wakati wangu wa kujifurahisha na kufanya mambo ninayopenda binafsi. Wakati mwingine ni fursa ya kujipanga kwa kifedha, kufanya mazoezi madogo, au kuzingatia ndoto na malengo yangu binafsi ni muda wa kujipatia furaha na utulivu binafsi mbali na kelele na haraka za mchana.

Kwangu ni ngumu sana kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha yangu ya kila siku kutoka mawasiliwano kazi elimu hadi burudani. Siku moja bila simu mtandao au televisheni ingileta changamoto kubwa. Ingekua vigumu kuwasiliana haraka kufanya kazi au kupata habari.

Kazi ni nayo dhamini zaidi ni ili nayo husiana na teknolojia. Napenda jinsi teknolojia inavyo rahisisha maisha, inavyo toa changamoto za ubunifu na kunipa na fasi ya kujifunza kila siku Kila kazi inayo husiana na kompyuta, programu hauduma za ki digitali inaniwezesha kutumia akili na kuleta mabadiliko kuchanya kwa bingine.

Ndio, huwa natoa sadaka na michango. Ni sehemu ya imani yangu na jinsi ninavyo shirikiana kikamilifu katika maisha ya kanisa. Natoa sadaka kila jumapili kanisani. Si tu kusaidia huduma za kiroho, bali pia kujenga jamii na kuunga mkono shughuli zinazo saidia wengine. Hii inanifanya nijisikia kuridhika kiroho na kua sehemu ya mchakato wa kutoa.

Kitu cha kwanza ninacho kifanya mara nikiamka huwa ni kufanya maombi, kuomba mwenyezi mungu, kisha kuanda kiamsha kinywa. Mara mimi huamka saa mbili au saa tatu asubuhi. Kabla ya kuondoka napanga mambo muhimu ya siku. Napenda asubuhi zangu kwa sababu zinanipa utulivu, nguvu na kuanza siku kwa mpangilio mzuri.

Napenda mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano mazuri kati ya ufanya kazi na namna shirika linavyo thamini nidhamu na maendeleo ya kila mmoja. Pia napenda jinsi linavyo toa nafasi ya kujifunza, kukua kitahaluma na kuchangia mawazo mapya.

Rangi yangu ni nayo pendezwa nayo sana ni nyekundu hasa kwa nguo. Napenda rangi hii kwa sababu inavutia macho, inaonyesha nguvu na ujasiri na unifanya nijisikie motisha na kujiamini zaidi ni napovaa nguo zenye rangi hii. Ni rangi inayo nifanya nione tofauti na kuonekana angavu katika kila tukio.

Napenda kuvaa nguo za mapambo kama hii rinda. Napenda rinda ambazo zinanifaa vizuri na zinaonyesha mwili wangu kwa uzuri na zinanifanya nijisikie kujiamini. Zaidi, napenda rinda ambazo zina rangi nzuri na zinafaa kwa hafla mbalimbali. Iwe ni za kila siku au za sherehe.

Ndiyo, napenda sana maua. Napenda maua kwa sababu ni mazuri ya na harufu nzuri na ufanya mazingira kuwa ya kuvutia na yenye amani. Pia, napenda maua hasa pale ni napopewa zawadi na mpenzi wangu. Unanifanya nijisikia kupendwa na kuthaminiwa na mara nyingi huniletea furaha na tabasamu usoni mwangu.

Napenda zaidi wali kuliko ugali. Napenda wali kwa kuwa jinsi inavyo kuwa laini, rahisi kula na unapofanywa vizuri unakuwa na ladha nzuri hasa unapoiunganisha na mboga. Wali wa samaki au mchuuzi mzuri wa nyama. Wali hunifanya nijisikie furaha na kuridhika kila wakati ninapokula.

Ningependa kushiriki kwa filamu ya Lovat Fasite ambayo ni filamu ya kimapenzi ambayo ninaipenda sana. Niliipenda kwa sababu inagusa moyo, inahatiri nzuri na inafanya nihisi furaha na upendo kila ninapoiangalia. Mara ya kwanza nilipoiona nilikuwa nyumbani na rafiki yangu. Ndiyo ningipenda kuitazama tena.

Mimi ningali kijana, lakini ningependa kurudi nyuma kidogo na kufurahia baharia wakati wa ututoni na ujana wangu. Ningependa kupata nafasi ya kucheza zaidi, kuwa na furaha, sizizo na wasiwasi na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa awali huku nikiwa na maarifa niliopata sasa. Ingawa ninadhamini kuwa kijana sasa, kurudi nyuma kidogo, kungekuwa fulsa ya kudhamini maisha na furaha ya zamani.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda sana kuangalia mitandao ya kijamii, huku nikinywa kahawa, hii uniwezisha kupumzisha akili, kufahamu kilichoendelea kwa marafiki kwa dunia nzima, na kupata burudani kidogo kabla ya kuendelea na kazi.

Na penda sana filamu za kimapenzi na pia za kuchekesha. Filamu za kimapenzi hunigusa moyo na kunifanya nihisi furaha na upendo. Uku ya vichekesho, ikinichekesha na kuniburudisha baada ya siku ndefu. Filamu hizi hufanya niwe na furaha kupumzika na kufurahia kila tukio ndani ya hadithi.

Ndiyo, ninafwata matukio ya kimataifa. Napenda kujua kilichoendelea duniani hasaa habari muhimu za kisiasa, kiuchumi na burudani. Hii inaniwezesha kuwa na uelewa mpana wa mambo. Kujifunza kutokana na matukio mbalimbali na kuzingatia mwenendo wa dunia katika maamuzi yangu ya kila siku.

Napenda kufanya kazi pekee yangu zaidi kwa sababu hunipa utulivu, unisaidia kuzingatia vizuri na kuniruhusu kupanga na kutekeleza majukumu yangu kwa mpangilio ninao uelewa. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi na wengine, inapohitajika, hasa pale ushirikiano, unapohitajika hili kufanikisha kazi.